Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kutazama video za mafunzo na kusikiliza watu wenye uzoefu. Pia najifunza kwa kufanya mazoezi kwa vitendo na kuuliza maswali pale nisipoelewa. Njia hizi hunisaidia kuelewa haraka na kutumia maarifa mapya katika maisha ya kila siku.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki zangu jioni baada ya shule. Tulicheza michezo ya jadi, tulicheka sana bila wasiwasi. Wakati huo ulikuwa wa furaha na uhuru. Na hunikumbusha umuhimu wa urafiki na kufurahia mambo madogo maishani.

Muda wangu wa bure na utumia kupumzika na kufanya mambo ni na yoyapenda. Mara nyingi husoma vitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Wakati mwingine hutembea nje au kuzungumza na marafiki. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujijaza nguvu upya.

Maranyingi mchana nakula wali na mboga pamoja na maharagwe au nyama. Chakula hiki hunipa nguvu ya kuendelea na kazi za siku nzima. Pia napenda kula matunda baada ya chakula ili kubaki na afya njema na kuongeza umakini kazini.

Baada ya siku ndefu na pumzika kwa kuoga maji ya joto na kusikiliza muziki tulivu wakati mwingine hutazama filamu au kuzungumuza na familia na marafiki. Njia hizi hunisaidia kupunguza uchovu, kutuliza mawazo na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Kila asubuhi, napenda kuamka mapema karibu saa kumi na mbili asubuhi. Kwanza huguza maji baridi, kisha hupanga vitu vyangu na kuandaa kiamshakinywa kidogo. Baada ya hapo, hujiandaa kwa kazi au shule. Kuhakikisha kila kitu kiko tayari, asubuhi yangu hunisaidia kuwa makini, mwenye motisha na kuanza siku kwa furaha.

Ndio napenda kucheza michezo ya ubao kama draft au karata. Michezo hii hunifanya nifikirie kwa makini, kuboresha mikakati na kufurahia muda na marafiki au familia. Pia hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo wakati wa mapumziko.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue. Blue inanikumbusha utulivu na amani. Nina kitu kadhaa nyumbani chenye rangi hii kama vile mapazia na mashuka. Kuona blue kunanifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Mara nyingi ninaiona katika anga la mbinguni au kwenye maji. Hii hunipa hisia nzuri sana.

Napenda sana muziki wa bongo na pop. Muimbaji wangu niliempenda zaidi ni Diamond Platinumz kwa sababu nyimbo zake zinanifurahisha na zina ujumbe mzuri. Napenda kusikiliza mziki wakati wa mapumziko au baada ya kazi ili kupumzika. Muziki huu hunifanya nijisikie furaha, mtulivu na kunijaza nguvu mpya.

Nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa heshima na kwa uwazi. Tunashirikiana kwa kutumia mikutano, baruapepe au ujumbe mfupi ili kuelewa majukumu yetu vizuri. Pia husikiliza maoni yao na kutoa mrejesho wa kujenga, jambo linalo saidia kufanya kazi kwa ushirikiano na kufanikisha miradi kwa ufanisi.

Ndio mara kwa mara hutoa sadaka au michango hasaa kwa familia na jamii. Hii hunisaidia kusaidia watu walio katika uhitaji kuunga mkono shughuli za kijamii na kunipa furaha ya moyo. Pia hunifunza kuthamini kile ninacho na kushiriki na wengine.

Ninapenda zaidi msimu wa kiangazi. Wakati huu, hali ya hewa ni jua, la wastani na anga ni safi. Napenda kufanya shughuli za nje kutembea na kufurahia asili. Msimu huu hunifanya nijisikie furaha na mtulivu. Na kunipa fursa ya kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda.